Napenderea, kitu ambacho napenderea mimi napenderea kunyowa kulingana na kazi yangu lakini pia najiona nikiwa nathifu, nikiwa nimenyowa. Spendi kufuga na spendi kuvaa ndevu. Napenderea kunyowa. Yani lazima ninyoye, kila wiki lazima ninyoye.

Chakula cha haraka hapana labda kama sina mda. Ila mimi chakula ambacho huwa napenda, napenda nijiandalie mimi mwenyewe chakula. Kwaivo chakula cha kujiandalia mimi mwenyewe naamimi sio cha haraka. Chakula najiandaliaga mimi mwenyewe. Ili nipate kile ambacho nakihitaji kwangu mi mwenyewe.

Usiku, inategemea nikiwa na kazi. Nikiwa na kazi, nakaa adi sa saba usiku. Nikiwa sina kazi, ntakaa adi sa tano usiku. Kisha ntalala. Kwa uo ndo uwa mda wangu wakukaa wakati wa usiku. Nikiwa na kazi, nisaa saba usiku, ntakaa kisha ntaenda kulala, lakini. Nkama sina kazi ya kufanya usiku. Ni adi saa tano mwisho. Ndo naenda kupomzika.

Wakati wa mapumziko ya mchana kitu ambacho huwa sana huwa nafanya. Nitaangalia movie. Ndo uwa mapumziko yangu yalivyo. Nitaangalia movie Movie ilio ya utulivu Movie ambayo ni inaelezea kitu fulani. Lakini ya utulivu. Sio action ili niweze kutulia na kutafakari.

Kitu ambacho naeza nikaeleza kutoka dirishani kwangu. Ni nini nacho kiona nikiwa naangalia kutoka dirishani kwangu. Nai ona geti lakini nai ona bustani yangu. Labda ni miti, majengo au barabara. Ama naiona geti nimo ndani ya geti. Na bahadhi ya miti. Ndo naiona. Unakumbuka ni wakati gani, wa siku na umependa, kutazama nje. Ni wakati wote. Ni huwa napenda kutazama nje. Lazima nitatazama nje, ni wakati wote. Ni nini kinachobadilisha nje kutokana na msimu. Kinachobadilisha nje ni hali ya hewa. Ma kutakwepo mvua au jua. Kwa kutakwepo kustawi kwa baadhi ya bustani na ukomavu kune Najisi mwenye flani nikiwa natazama nje ya dirishi najisi mwenye amani na furaha.

Kitabu ni nachokipenda zaidi ni Poor Daddy Rich Daddy nikati ya kitabu ambacho nakipenda hii kitabu ni utafiti. Aina ya kitabu hiki ni utafiti wakibiashara, wakifedha. Mhuusika ni fulani kosaki, chosaki. Nampenda zaidi yule Baba tajiri ndo ni nayempenda zaidi alikuwa na upeo na maarifa ya kufikiria. Haku waza kuajiriwa haku waza kufanya nini ali fikiria tofauti. Aliye ni shauri hiki kitabu ni rafiki yangu. Ningependa kusoma kitabu kingine cha mwandishi huyu.

Ndiyo namkumbuka mwalimu, alikuwa ni mwalimu wa kemia, alikuwa ni mwalimu Stephen Oyugi. Ni kati ya mwalimu wangu bora. Alikuwa kama mzazi kwangu, alikuwa kama mlezi kwangu na nilifurahia.

Mimi ninachopendelea kati ya shati na tishati na pendelea tishati. Tishati inanifanya nivalie katika kila aina ya nguo. Najisikia nikiwa huru, nikiwa nimevaa tishati kwa hio kitu ambacho mimi napendelea ni tishati, tishati napendelea sana kuiangalia nakipendelea sana kuivaa tisheti.

Ndiyo, napendelea mziki wajadi. Mziki wajadi walugha ambayo mina ifahamu. Napenderea sana. Nitaupenderea kuuimba na kuusikiliza. Uwe na mahadri. Uwe na uu unasikika kwa watu. Nitauimba naupenderea sana mziki wajadi.

Kitu ambacho nakifanya ili kujitunza, nakula vizuli, nakula vizuli, nafanya mazoezi, lakini pia nafata njia zote ili nisiweze kupata mambukizi katika maisha yangu yote. Nitafanya kila njia ili nisiweze kupata maambukizi ya ainayo yoyote ili. Ndio njia mojawapo ambaya naitumia wakati wa kujitunza.

Ndege wa kufuga nyumbani, ndio ninaye. Mojawapo ya ndege wa kufuga nyumbani, nina kuku. Ni mojawapo ya ndege ambo ni wa kufugwa, ambao ninaye ndani, ambao ninaye hapa nyumbani. Ni mtamu kama kitoweo, lakini pia ananipatia mayai.

Ndio, napenda kucheza, lakini pia mimi ni mpenzi wa kutazama michezo, michezo mpira wa miguu na mpira wa kikapu. Lakini pia hata michezo ya kuogelea, napenda sana kutazama lakini naicheza. Mpira wa miguu naucheza, mpira wa kikapu bado najifunza na kuogelea bado najifunza.

Ndiyo, ndiyo, nimewai kulima. Nilianza kulima nikiwa shule kwa sababu nilikuwa nasoma somo moja la kilimo. Somo mojawapo, ambalo nilikuwa nasoma lilikuwa la kirimo. Lakini pia uwa nalima hapa nyumbani, bustani na lima, na lima, kulima, ninajua kulima na nimewai kulima.

Ndio natumia mtandao wa kijamii nautumia vizuri tu mtandao wa kijamii nautumia. Natumia mtandao wa Facebook lakini Instagram pia naitumia na mtandao wa WhatsApp Telegram na zenyewe nazitumia hizo mtandao wa kijamii natumia ndio.

Simu yangu sana sana naitumia, naitumia kutengenezea fetha mtandaoni, lakini pia simu yangu naitumia kupata habari, kupata habari, mbali, mbali, kupitia mitandao ya kijamii, lakini simu hiyo naitumia tena kuzungumza na watu, kufanya mawasiriano, kuzungumza na watu, nijia moja hapa ya simu ambovo huwa naitumia.

Hapana, sijawahi kusafiri kwa ndege lakini natamani na naamini. Ipo siku nitasafiri kwa ndege. Kutoka eneo moja kwenda jingine, au kutoka nchi moja kwenda nyingine. Naamini nitasafiri kwa ndege.

Mimi napendelea sana kuvaa nguo tishati lakini pia napendelea sana kuvaa na suruali za kadeti. Yaani unakuta suruali sio jeans au sio suruali ya kitambaa. Napendelea sana kuvaa hivo vitu, suruali na tishati ndio huwa vitu navipendelea kuvivaa.